Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Kama msichana anayependa kuelewa maisha kwa undani, historia hunipa mwanga wa kunisaidia kufahamu nilikotoka. Jamii ninayoishi na mwelekeo ninaoweza kuchukua maishani. Mara nyingi, hujiuliza tungekuwa wapi leo bila yaliyopita jana. Historia hunifundisha kwa kila hatua ya sasa imejengwa juu ya matukio ya zamani. Kujifuza historia, hunisaidia utambulisho wangu, hujiuliza mzizi yangu ni ipi, wazee wetu walipitia nini, ili wafike hapa nilipo leo. Kupitia historia, najifunza kuhusu tamaduni, mila na mapambano ya waliotangulia. Hii hunijengea heshima kwa urithi wetu na kunifanya nijivunie kwa sehemu ya jamii ya ya historia tajiri. Hasa katika muktatha wa pwani na Mombasa ambako tamaduni zimechanganyika kwa karne nyingi. Pia historia hunipa mafunzo ya maisha. Kila simulizi la zamani linafunza undani yake. Hujiuliza ni makosa gani yalifanywa zamani na ninawezaje kuyaepuka leo. Historia hunionyesha kuwa maamuzi yana athari, na kuwa hata katika nyakati ngumu watu waliweza kusimama imara. Basi nami naweza. Zaidi ya hayo, napenda historia kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina, sio tu kukariri tarehe na majina bali ni kuuliza maswali. Kwa nini tukio hili lilitokea? Nani alifaika? Na nani alipoteza? Maswali haya hunifanya niwe na mtazamo pana, nisiwe mwepesi wa kuhukumu na nijifunze kusikiza mitazamo tofauti. Hii hunijenga kiakili na kunifanya niwe msichana mwenye, mawazo, huru, yenye mizani. Historia pia hunipa motisha wa kubadilisha kesho. Ninapoona jinsi jamii zilivyo badilika kutoka na juhudi za watu wachana, wachache, wenye ujasiri. Hujiuliza, kwanini mimi nisiwe sehemu ya mabadiliko ya leo? Historia hunikumbusha kuwa mabadiliko huanza na mtu mmoja mwenye maono. Hilo hunitia moyo, nijitume katika masomo, kazi na huduma kwa jamii. Nikijua kuwa mchango wangu unaweza kwa sehemu ya historia baadaye. Vile vile, kujifunza historia hunisaidia kuthamini, amani na maendeleo. Ninapoelewa vita, ukoloni, na changamoto za zamani, hujiuliza je. Ninathamini ya kutosha? Fursa nilizo nazo leo? Hii hunifanya niwe na shukrani, niepushe chuki, na nichangie katika kujenga jamii yenye mshikamano na heshima. Kwa kumaliza, napenda kujifunza historia kwa sababu hunijenga kiakili, kihisia na kijamii, hunipa maswali, tafakari na majibu kuniongezea. Kama msichana, naamini historia si ya jana tu, bali ni mwongozo wa leo na kesho, na basi najiuliza, nikijua nilikotoka, ni rahisi zaidi kujua ninakokwenda.